Nasherehekea mafanikio ya timu kwa moyo na sherehe ndogo lakini yenye maana kwanza nawahimiza wanachama wote kushiriki. Hakuna anaye achwa nyuma. Tunaweza kufanya kitu rahisi kama kula chakula kwa pamoja, kunywa chai, au kutoa shukrani kwa kila mchango. Hii inawafanya kila mtu ajisikie thamani yake.